Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingekua changamoto kidogo, lakini pia ya kufurisha na ya kutuliza. Siku hio, nigefanya mambo kama kusoma kitabu cha karatasi au kuandika mawazo yangu, kutembea nje na kufurahia mazingira ya na hewa safi, kuzungumza ana kwa ana na watu bila simu kuingilia na pia kupumzika na kutafakari au kufanya shughuli za nyumbani pole pole bila haraka.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana katika maisha yangu ni mwalimu wangu wa shule ya sekondari siku zote alikuwa na tabia ya kipekee ya kushugulikia kila mwanafunzi kwa huruma na uvumilivu na hakupenda kutoa mafumbo ya siyoeleweka. Kila somo alilisoma alihakikisha tunaelewa si tu maneno mbali pia maana yake katika maisha ya kila siku. Alinifundisha jambo ambalo limekua kitovu cha maamuzi yangu hadi leo na hilo ni umuhimu wa kujituma na kuto kata tamaa nilipokuwa na changamoto za kufanikisha kazi za shule. Alinionyesha jinsi ya kupanga muda kuangalia kila hatua kwa makini na kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Alinifundisha pia kuwa kila kosa linafulsa ya kujifunza na kwamba kushindwa maramoja au mbili hakumaanishi mwisho wa safari mbali ni hatua ndogo kuelekea mafanikio. Zaidi ya masomo ya kawaida alinifunza pia maandili ya heshima uajibikaji na mshikamano. Kila mara nilipokuwa na mashaka au kuogopa kushindwa, aliniambia maneno ambayo yalichoma ndani ya moyo wangu. Kila juhudi unayoiweka sasa ni mwanga unao kuongoza kesho. Maneno haya yamenifanya niwe na moyo wa kujituma, uvumilivu na kutokuwa na uwoga wakujaribu mambo mapya. Leo nikiwa kazini katika masomo au hata katika maisha ya kila siku bado natumia mafundisho yake. Napanga kazi yangu kwa makini nashugulikia changamoto kwa utulivu na najitahidi kila mara kushirikiana na wengine kwa heshima na uwazi. Hili linifundisha kuwa juhudi ndogo zinazofanya kwa uthabiti kutoa matokeo makubwa na hilo limekua msingi wa mafanikio yangu. Kwa hivyo, mwalimu huyu si tu alinionyesha umuhimu wa elimu bali pia alinitia moyo kwa mtu bora, mwangalifu na anayijituma. Jambo ambalo linanifanya nijiskie shukrani kila siku kwa kile alichonifundisha.